Nafanya mazoezi ya asubuhi na jioni si sana kama asubuhi after nikitoka bafu tu hivyo nikunywe chai niingie bafu hapo ndipo nafanya mazoezi yangu kidogo nafanya nasikia mwili imechangamka naenda bafu toka hapo chapa kahawa yangu hapo alafu naenda naenda nature walk kidogo nafanya ile jogging kidogo kama daika thirty before masaa ya kazi ifike. Alafu nikifanya hivyo, ninarudi kwa nyumba na oga, najitayarisha kwenda kazi. Jioni siwezi fanya mazoezi juu nakua nimechoka, nasikia mwili imechoka sana. Na pia mtu, anasikia tu unataka kupumzika hutaki kufanya kitu yoyote juu pia kazi yenye tunafanya hapa ni ngumu, so unasikia umechoka mwili, huwezi weza kufanya mazoezi ingine kutoka hapo ya asubuhi inakua imetosha tu ya asubuhi kidogo hiyo.

Asante sana kuwa hilo swali, chakula chenye kiko na mafuta, siwezi kula kwa sababu haina ladha yeyote, nakula chakula chenye kiko na mafuta na ni mafuta wastani. Mafuta ilyowekwa mingi. Ndiyo hiyo na ladha, chakula haina mafuta, haina ladha. Labda uwe wewe ni mtu wakula mboga, ukiwa mlaji mboga huwezi kula chakula cha mafuta. Na pia, watu wanasemanga maisha ni mafupi sana ukiwa umejiwekea, umejiwekea mipaka kama hivyo. Kwa hivyo, heri ufurahie wakati ukona wakati ya kufurahia kukula chakula kitamu. Chakula chenye mafuta kwa sababu chakula kisicho na mafuta si kitamu. Kwa hivyo heri kukula chakula chenye kiko na mafuta kwa sababu hakiwezi kukua. Na kama itakua, haitakua haraka. Utakua umekaa kaa. Kwa hivyo chakula chenye mafuta siwezi kosa kukula hati kwa sababu ninataka kukuwa mwenye afya na mambo kama hayo, siwezi kujichagulia mimi mwenyewe. Labda mashidna za mwili zianze kukuja. Hizo nazo huwezi ya kuondokea. Ndiyo, hiyo nayo ikija mtu hawezi iondokea.

Sante sana sana mimi na hifadhi pesa yangu na njia mingi sana ya kwanza na zieka kwa bank ama ranunua shares maari. Na eka na naacha i-grow na kura ya faida na kwa jia faida i-generate na hii ya faida ikitengeneza na chukua faida ya naacha pia i-enderea ku nini ku-grow pia. Napia napenda napenda kujifunza kutotumia pesa ovyo ovyo kama kubaibai vitu ovyo ovyo. Napia kuwanunua chakula chakula za mitaani ovyo ovyo. Saa zanifanya sana. Napia napenda napenda kuzihifathi kwa mari. Na mari najua natapata faida kuna faida kidogo kwasana huko dio napenda kuhifathi pesa yangu. Mahari najua ntapata faida naenda nanunua kama ni shares. Na ngojea faida, na chukua faida, na waja hio ingine inagrow happ, ya hasanti sana.

Asanti sana kwa hiyo swali umeniuliza swali yenye ningependa kuulizwa. Kuimba napenda sana kuimba juu mimi ni muimbaji lakini sijiatoa wimbo yangu lakini napenda kuimba. Niko na nyimbo lakini mimi naimba zile nyimbo zinaimbwa juu nazipenda natoa kava naziimba kama kama kava. Napenda ngoma mingi sana napenda R and Bs sana sana hapo hizo za hapo awali kidogo nasikia zime zanifurahishanga sana kila times mtu akaniwekea nasikia imenirudisha kwenye kwenye back days hapo kitambo nasikia tu nimefurahia na inanikumbusha tu maisha ya kitambo venye ilikuwa mzuri na haikuwa na mambo mingi so kulingana na hiyo vibe na hiyo kupenda hizo nyimbo kajipata hata mina naweza ziimba kidogo. Napia nasikia nikifurahia tu nikiziimba. Napenda kuimba kwa ujumla, asante.

Asante sana kwa kuniuliza hiyo swari ya kama ninapenda kusoma gazeti. Nasoma gazeti sana. Choo inanisaidia kupata news ama habari zenye hazinge haziezi wekwa kwa televisheni pale. Zinaleta news mingi zenye haziwezi letwa pale kwa televisheni. Sasa pia napenda kuzisoma sana. Juu mambo mingi nakuwambia huwezi iona mahali ingine. Juu inaleta kila kitu yenye inafanyika kwa mitaa yenu mitaa zingine inakuletea zote. Na pia napenda kuzisoma, kujua za kitambo na za sasa hivi. Ni gani zikona content zaidi. Napenda kuzisoma gazeti sana. Niko na za kitambob nikona za elfu moja na mia tisa na themanini. Na pia nikona za sasa hivi. Na zikona za elfu moja na mbili na elfu moja na kumi. Nikiangalia mambo yenye ilikuwa inatendeka hio wakati na sasa hivi.

Asante sana kwa hiyo swari. Swari sikuwa natarajia kama itakuja. Ningependa kurudi ujana lakini mimi ni kijana bado lakini ningependa kurudi Younger kuliko venye niko ningependa kurudi kumi na saba. Nianze fresh ama nirudi kumi na sita. Nikuje sasa nikuje vizuri. Ju kulingana na venye anasema hivyo ni kwa sababu kama mambo na teknolojia na mambo yenye iko sasa hivi watu wenye wako younger wako 20,20s hapo hivyo ishirini na moja, ishirini na mbili, kumi na tisa na ishirini hapo ndo watu wenye wanashika na wanaerewa zaidi. Na pia wanakuja wanapita watu wenye wakubwa kutuliko pia. Unafanya mambo kama ni hizo mambo na trading na nizo wanazierewa zaidi na zaidi kuliko sisi. Sisi wenye tunaishi kama ni mambo na yae wanazifanya zaidi na wanatoa pesa mzuri. Na sisi tumeishi na tuko na tunajua na tukifanya hivyo. Sana unaona watu younger wako na teknology. Wakona hiyo uwezo ya kujua mambo kwa urahisi na haraka na ni washarp kutuliko So kwa ujumla ningependa kurudi kurudi ujana.